Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu huniongezea mvuto na kujiamini. Napendelea vipuli vidogo na vya wastani vinavyo lingana na mavazi yangu ya kila siku. Kwa hafla maalum, mimi hupenda kuvaa vipuli vikubwa vinavyo jitokeza na kuongeza mtindo wa kipekee. Vipuli hunisaidia kueleze ya haiba yangu na ladha yangu ya mitindo. Pia huchaguliwa kulingana na tukio, rangi ya nguo na hali ya siku ili nionekane nadhifu na mwenye mvuto.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu hunipa changamoto na kunisaidia kufurahia mazingira ya asili. Kupanda milima hunifanya nijisikie huru, nikiwa mbali na kelele za kila siku. Pia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kuimarisha afya yangu. Ninapofika kileleni, huhisi furaha na mafanikio makubwa. Mandhari ya juu ya mlima hunivutia sana na hunipa muda wa kutafakari, kupumzika akili na kudhamini uzuri wa dunia.

Ndiyo, napigia kura kwa sababu ninaamini ni haki na wajibu wangu kama raia. Kupiga kura hunipanafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayoathiri nchi na jamii yangu. Hata kama kura moja inaonekana ndogo, ninaamini ina mchango wake. Kabla ya kupiga kura, hujitahidi kujieleza na kuelewa wagombea na sera zao. Hii hunisaidia kufanya uamuzi wa busara na kuonyesha kujali mstakabali wa taifa.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya maua ya vanila kwa sababu ni laini tamu na yenye utulivu. Mara nyingi huhisi harufu hii kwenye nyumba ya marafiki au maduka ya manukato. Pia harufu ya chakula kama keki mpya inayopikwa pia hunifanya nicheke. Ninapopata harufu hii huhisi faraja utulivu na furaha ndogo ndani ya moyo. Inanirudisha kumbukumbu za nyakati za furaha na utulivu kama likizo za familia au kuandaa chakula kizuri nyumbani. Harufu hizi hunifanya nijisikie vizuri kiakili na kimwili.

Njia ninayotumia kupumzika ni kufanya mazoezi ya yoga au kutafakari kwa utulivu. Mara nyingi huchukua dakika 20 hadi salasini kila siku. Mara nyingine hata saa moja pale ninapohitaji kupumzika zaidi. Wakati wa yoga nashughulikia mwili na akili kwa pamoja nikipumua kwa kina na kutuliza mawazo. Baada ya kupumzika, huhisi mwili wangu mwepesi, akili safi na moyo ukiwa tulivu. Hii hunisadia kushugulikia msongo wa mawazo, kuimarisha afya na kuendelea nasiku kwa furaha na nguvu zaidi.

Mantari nzuri niliyoona ni ya jua likizama kwenye pwani yenye mchanga mweupe na maji ya bulu safi. Pia mantari ya milima yenye mwinuko, misitu ya kijani na mito yenye maji safi imenivutia sana. Mantari hizi unifanya nihisi utulivu, furaha na mchanga wa uzuri wa asili. Napenda kuangalia rangi zinavyo badilika wakati wa mapambazuko au machweo.

Kazi ya nyumbani nayo chukia ni kuosha vyombo kwa sababu unichukua muda mrefu na mara nyingi huwa chungu. Pia ni kazi nayo jirudia kila siku, jambo linalofanya ni we mchovu wa haraka. Hata hivyo ujaribu kushukuliki ya haraka ili nyumba ibaki safi na nadhifu. Mara nyingi na napenda kupanga muda wangu ili kufanya kazi hii kwa utaratibu na kwa umakini. Ingawa sipendi, ujisikia vizuri bada ya kumaliza, nikiona vyombo vikiwa safi na jikoni kiwa na nadhifu.